Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi huwa naamka asuhuhi na mapema, ili nisichelewe ama niache kazi yangu kama hazija fanywa, nikiamka mapema huwa najitayarisha kupanga panga mambo yangu ya boma. Hapo sasa awala ya kupanga kila kitu na chakula cha mchana cha watoto, mimi huwa naenda kuoga. Nikioga halafu na jipaka mafuta na vaa nguo nzuri. Halafu na chukua bidhaa zangu kama ni vitabu na kalamu. Halafu huwa naondoka. Na nikiondoka sitaki kuondoka nikikama ni mechelewa. Na sitaki kufika mkutanoni kama nimechelewa. Mimi napenda kuwa mtuwa kwanza kufika uwanjani. Hili nijipangapange na nijiandae na nione vile mambo itaenda. Mimi napenda kwenda mapema sitaki mambo ya kuchelewa. Sababu chelewa chelewa utakuta mwana si wako.

Kari ya hewa ninayopenda saindi ni wakati wa njoto lakini sio joto kubwa sana. Joto ya kawaida. Joto ya kawainda itafanya mtu atembee. Afanye kazi visuri lakini kukiwa na joto nyingi watu wengi wanakua wanyonge. Sana sana mimi siwesi nikaenda kasini saa nane wakati wanjoto nyingi. Lakini joto ya kiasi, uwa inanipendesa sana. Kutoka asubui, mimi nitaenderea na kasi sangu visuri sana. Na muiri wangu utakua unahisi furaha sana. Sababu sitasita kufanya chochote. Mwendo mambo ya wakati wa saa nane, njoto inapoenda ikififia. Mimi huwa na furaha saindi, nitakuwa nafanya kasi kwa bindii saidi, na iyo hewa ya joto kidogo, itakuwa inanifaa mimi, sababu mwiri wangu utaki njoto mingi na utaki barindi, sababu nikipata barindi saa ingini, huwa napatwa na mahoma na kibarindi, kwa hivo napenda wakati wa joto lakini joto ya katikati.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda kuchesa sana, sana sana na watoto wanjirani, na tena nilikuwa napenda kwenda kurara kwa wenyewe sana. Sikuwa napenda kwetu, nilikuwa naenda na watoto wengine, sana sana wakija kutembea kwetu, nilikuwa na wafuata. Iwa ulikuwa mtindo wangu wakuenda kurana kwa wenyewe watu wa mbomba yetu walikuwa nakuja kunitakuta kila wakati Nindikuwa nimeenda uko kutembea nikitembea kwa wenyewe sikuwa nakuti nyumbani Iyo ilikuwa tabiayangu kukosa kurundi nyumbani Paka ikawa sasa walikuwa na nitasama nakuja kunitakuta kila wakati Ilikuwa tabia yangu mbaya sana sababu mjomba wangu alikuwa na wakati ungumu sana huwa alikuwa na nichapa kila wakati nikienda kurana mboma sawenyeo na sijui iyo ilitabia ilikuwa nimetoa wapi utotoni wangu haukua nisikuwa na maisha masuri sana Nibira nilikuwa nimeachwa na nyanya yangu na huyo ndiyalikuwa ananitunsa na kunifunsa, lakini sikuwa naapenda mafunso yake kabisa, kisababu ilikuwa ya mateso sana. Nilikuwa naishi hapo tuni kikura chakula aina moja. Diyo maana ilikuwa naenda kutembea kwa wenyewe, hili nione vile wamepikiwa wali. Wali ilikuwa kitu haikuwa inaonekana sana. Tena nyanyangu hakuwa anajua kupika huo iyo wali. Kwa hivyo ndiyo nilikuwa nimefata na kujifunsa hiyo tabia totoni na ilikuwa tabia mbobu sana. Hata sikuisi nikikumbuka vile nilikuwa nafanya na ona ikiwa ilikuwa kitu mbaya sana. Siku hizi mimi spendi watoto wangu wakiwa wanatembea ovyo ovyo tabia ambaya ilikuwa imenikia sana. Kwa hivo ningependa kukumbuka huo utoto wangu niseme siwe spenda kuona watoto kama au.

Mimi hua napenda kuandika sana kuliko kuongea. Sababu kuandika hua nafikiria vizuri na ninakuwa na mtiririko wa maneno ya kuandika. Lakini kuongea saa ingine mimi hua nasita sita kuongea alafu maneno hua inapotea haraka. Lakini nikiandika huwa, akili yangu huwa inafanya kazi visuri sana na inakuanga na utaratibu fulani. Mpaka nikiandika, utaona kila maneno natumia inakuwa na uzito kuliko yenye naongea. Kwa hivo mimi huwa napendelea kuandika kuliko kuongea. Saa ingine kuongea kwangu huwa kuna matatizo fulani. Sababu utahisi ulimi wako ukiwa mzito kuliko kuandika. Na ukiwa mzito maneno ingine hautatamka vile inayofaa. Kwa hivo kuandika itakuwa mzuri kuliko kuongea. Kwangu kunatumia kuandika kuliko kuongea.

Chakula cha jandi na unachokipenda zaidi ni maharagwe. Maharagwe iliyopikwa na imewekwa mahindi kindogo. Uwa inaitwa githeri na iyo sasa githeri ndiyo napenda zaidi Kwa vyakula vyangu vyote hautakosa maharagwe. Ni na uwa natengeneza maharagwe asubui na mapema. Na wekelea jikoni na ikichemka vizuri kabisa uwa naifanya inakua ngumu kidogo. Kwa apo sasa naeza taharisha na mboga aina ya kabeji. Ni kaange vizuri na niweke karoti na kitunguu saumu. Iyo chakura iyo ni chakura nzuri kwangu Uwa naipenda sana sababu itashika tumbo visuri sana na nitakura nishibe kabisa. Hata kama naenda kasini, nitakuwa na nguvu ya kutosha, ya kuhue sana na iyo kasi. Iyo chakura uwa naipika mara kwa mara na uwa na itamani sana. Hata nikiona kwa hoteli. Kwa hiyo, hiyo ndiyo chakura yangu nayopenda sana.

Maszingira kazini ambayo naipendelea sana ni mazingira ambayo iko na utulivu. Mahali wakubwa wanakuwa watulivu, sio wakubwa wa kupiga kelele kila wakati na kila mara. Kuna wakubwa wengine wakona utulivu wa wa ajabu. Hawezi piga kelele lazima akuulize swali vizurii na mketi mjadiliane. Na kuna wafanyikazi nao wanakuanga na masengenyo ya kila aina. Mpaka huwa wanashtaki wengine. Wakishtaki wengine, kuna wakati ukishtaki wengine, watafutwa ama wakose mshaara Kwa hivyo mimi napendelea mahali kuko na amani mahali watu wanaweza keti waongee wakiwa pamoja mahali watu wanaeza jadiliana kwa kitu na wafanye kwa umoja ili wafaulu Mimi sipendi wakati mgumu wa kazini sababu kuna watu wanaweka wengine matisho na wakikutisha hautawezana na kazi. Kwa hivo napenda amani, napenda mahali watu wanakua na umoja na wanafanya kasi wakiwa pamoja.

Mimi sana sana huwa napenda majira ya masika. Majira ya masika huwa iko na usaidizi mkuwa sana. Sababu masika itaweza kufukuza mazingina ya kiangazi. Majira ya kiangasi uwa inatisha watu sana. Kwa hivyo afadhali masika wakati kuna mvua ambayo itaweza kusaidia mimea na kusaidia nchi isikauke sana. Wakati kuna mvua kila kitu kitakuwa shwari. Sababu kuna mimea itamea kama vile chakula ya wanadamu na chakula ya wanyama. Kwa hiyvo hakuna usumbufu wowote sababu kukiwa na kiangazi hata wanyama wa msituni watakuja kutusumbua mahali tuko. Kwa hivyo mimi huwa napendelea majira ya masika kuliko majira ya kiangazi. Mimi nahisi wakati kuna masika, hali ya hewa inakuwa baridi, lakini hiyo baridi, tunavumilia tu sababu, hiyo itakuwa inatoa chakula cha kutosha. Hiyo haitaweza kutuletea mafua sababu hakutakuwa na vumbi. Kwa hivyo, mimi napenda majira ya masika kuliko kiangazi.

Kati mimi huwa wakati naitaji msaanda kasini, mimi huwa naenda kwa mkubwa wangu na kumuomba kwa unyenyekevu, iri ni pate msaanda wote ninaotaka. Na tena sa ingine, mimi huwa nafanya kasi kwa bindii, iri wakati naitaji msaanda, mimi huwa napatiwa nikiwa wa kwansa. Sababu mimi huwa mimi nakuanga mtiifu kasini na tena na huwa na nyenyekea sana. Mimi sitaki kujitambulisha sana wakati wowote. Lakini mimi naenda mimi ni mfanyikasi ambaye ana sauti kupwa sana. Lakini wakati niko na wengine huwa tunaesa ongea. Lakini wakati napotaka msaanda kasini, mimi huwa naenda kwa unyenyekevu wa mkubwa wangu alafu namwelesea shinda sangu niliku sonaso.

Mimi huwa napenda kusikisa msiki wa rege sana. Rege ikona mtiririko wa maneno na tena inakuwa na mambo ya kufana sana. Iri kuweze kupiga densi visuri. Ndensi ya msiki ya rege inakuanga tofauti na msiki ingine. Sababu utasikia maneno yakitoka moja alafu pandae unasikia ingine. Kwa hivo rege inakuanga tofauti ndio maana napenda kuisikisa sana. Hata kuna mtu anaesa reta iyo musiki usikie ikiwa na tamu sana na ufuraie kuriko misiki ingine. Kwa hivo rege ni tamu, rege inafana, rege uwa inapendwa na watu wengi sana.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali kunaitwa Meru. Meru sehemubmoja ya juu sana. Mahali kunapandwa majani chai. Majani chai ndio ilikuwa inanivutia sana. Majani chai ilikuwa mumea wakufana sana. Sababu ni mumea ulikuwa unatupea pesa ya kutosha. Lakini mimi sikuwa napenda kuvuna majani. Sababu nilikuwa naogopa nyoka sana. Huko kwa majani chai chini utapata zile nyoka za kijani kibichi. Kwa hivo nilikuwa nakimbia kila wakati. Lakini mahali sio pabaya. Huwa nakumbuka vizuri sana. Watu wa boma ama wakijiji hicho walikuwa watu wazuri sana. Ulikuwa unatembea mahali ulikuwa unakaribishwa vizuri sana. Tena kulikuwa na watu wazee huko, walikuwa wanapenda watoto sana na ningependa kurudi huko. Ni vile siku hizi watu walikuwa huko zamani, waliaga kitambo. Kwa hivo uzuri wa huko tu nikuwa na mimea ya kutosha, lakini watu waliokuwa huko wakati huo, walienda kitambo. Hakuna kitu kizuri kinanivutia huko siku hizi. Ni hiyo tu milima milima na mabonde halafu mito mikubwa iliyoko huko.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa vipuri sana. Sana sana vifuli vya dhahabu vinavyo valiwa mikononi na una kwa masikio. Mimi huwa nasikia vizuri nahisi vizuri sana nikiwa nimevaa vipuli. Sana sana vya masikio. Sababu uwa ukivaa vipuli unakuwa mrembo saindi. Unajisikia uko katika hari ya juu sana. Mpaka inapendesa, hata watu wengine wakikuangaria, wataona kweri we unapendesa. Dio maana mimi utumia pesa sangu mingi sana, nikinunua vipuli. Sana sana wakati vipuri vyangu vimepotea kama ni usiku kitandani. Huwa navitafuta sana, sababu siwesi toka nje kama sijavaa. Kwa vile nimesoea sana kuvaa vipuri vya maskio. Nja mikono sio sana sana sababu wakati unatumia kitu kama maji itasitabari mimi uwa nazivaria sa mikono na sa masikio. Vipuli vyapendesa sana. Vipuli navipenda sana. Na wakati nimepata pesa kitu ya kwanza kupangia ni kupangia vipuli.

Mimi napenda chakura ambacho akina mafuta.hhh il isi chakura kafira bila mafuta uwa i inamanufaa ss mingi sana mwilini. Mhh sababu ukitia mafuta mingi kwa chakura halafu ukule, mwili wako utakuwa unapata vitu ambavyo avifai kwa mwili. Hhh mafuta uwa inaongeza sana latiri kwa mwiri wako na usito ukiwa mwingi kwa mwiri. Mhh akh Autaweza kuwa unafanya kazi mingi na roo yako aitakuwa inatembea vizuri. Kwa hivo ndio maana mimi napenda chakura ambacho hakina mafuta mingi. Sababu hicho chakura ndiyo itanipereka vizuri bila mwili kuchoka bira mwiri kutoa mm mm mavitu ingine kwa uso Kwa hivo mii napenda chakura ngumu ngumu kama vile chakula ya ah yambayo inatoka chambani alafu na kushemushwa bila mafuta.

Kwanza kabisa mimi huwanachesa na watoto wa kijijichetu ambao nimewafunsa maramingi katika kanisa. Mimi najitorea mwanga. Wakati mwingi ili niende na chase na watoto wanjani mwa kanisaretu. Na hiyo mcheso ambayo tunafundisha watoto huwa tunachesa mpaka tunafurahi. Saaingine tunacheza tunachoka kabisa tunalala uwanjani ili tupumzike na watoto hao huwa wana penda sana na huwa kila wakati wana penda kuwa karibu nami ili tuweze kuwa na micheso mbali mbali. Enye nikuwa nimeposwa samani na walimu wangu shuleni. Kwa hivo nimefurahi sana kuwa nakumbuka iyo mcheso yote mpaka nafunza watoto na huwa wanafuraiya sana. Wakati mwingi uwa tunakunywa maji kwanza ndiyo tuwese kuwa na wakati mzuri usio wakuchoka. Na watoto hua wanapenda kunywa maji sababu wanajua baanda ya hapo ni michezo ya haina mbali mbali. Kwa hivo mimi huwa napenda kuchesa maramingi na watoto. Ata kuna wakati hua napanga na njamii ili tuwese kuchesa na hii mcheso mingi hua inatupereka mbali. Sababu watu na chesa mborimbori hapa na pale, hata ingawa, mimi ni kuangalia tuu na kuwafunsa. Sababu sikuisi mi siwezi cheza vizuri. Sababu mimi niko na ulegevu wa mkuu. Kwa hivo, mimi napenda kuchesa na njami na watoto sana sana.